Napenda mikutano ilio na mwelekeo na maana hasa ile ilio na lengo wazi ni fupi lakini yenye tija ile enye watu wanashiriki mawazo kwa uhuru ile enye inaishia na maamuzi au hatuwa ya kuchukua mikutano mirefu bila mwelekeo hunichosha kidogo.

Mimi nikipata nafasi napenda kula migawani, midogo midogo ya mtaa. Ile chakula cha nyumbani, lakini kimepikwa na mtu mwingine, nyama choma au pilau au samaki wakukaangwa karibu na maji. Huwa, huwa tamu sana.

Ningependa sana kutembea misri ya kale hasa karibu na mapiramidi ya giza na bonde la wafalme kufikiria watu walivyoweza kujenga vitu hivyo maelfu ya miaka iliyopita hunipa chills kidogo pia mji wa roma ya kale ungekua poa sana barabara majengo na historia kila kona.

Ndiyo napenda hesabu napenda hasa jinsi zinavyosaidia kutatua matatizo kupanga mawazo na kuona mantiki ilio nyuma ya mambo iwe na hesabu rahisi za kila siku au zile ngumu kidogo zinanipa changamoto ya kufikiria.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana, sio lazima iwe ngoma ya kushindana, hata kucheza tu kwa kujiachia, kunapunguza stressi na kunaleta furaha, mziki ukiingia vizuri, mwili nao, unajikuta, unasongea tu napenda sana kucheza ngoma.

Huwa nachaji, huwa nachaji kifaa changu kama simu maramoja kwa siku. Nikichaji hivo huwa natumia kwa siku kadhaa natumia kifaa changu kwa kuona video, kuona mitandao na pia saa zingine kusoma.

Napenda wachezaji wenye nidhamu, kipaji na akili ya mchezo. Napenda sanasana wachezaji wa mpira wa mguu napenda sana Cristiano Ronaldo kwa sababu anabidii, anajituma na anaushindaji. Pia anawavutia wachezaji wanaocheza kwa timu kwanza. Pia si umaarufu tu. Lakini kwa ujumla, napenda mchezaji anae heshimu mchezo na mashabiki.

Kwa kweli, napenda vyote lakini kama nichague moja basi kuandika kidogo, kuandika kunanipa nafasi ya kupanga mawazo, kushirikisha hisia na kuunda kitu kipya. Kusoma kusoma nako ni muhimu ndipo napopata mawazo mapya ya kuandika.

Huwa najistawisha kwa kuchanganya kujifunza, kujitunza na kufuraia haya ni mawazo yanayofanya kazi kwa mimi sana huwa najifunza ujuzi mpya kozi fupi mtandaoni lugha mpya ya uwandishi au hata kupika vitu vipya napenda pia kusoma vitabu au makala.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuthamini mchango wa kila mtu na kuimarisha mshikamano kwa kawaida. Kwa kawaida nafanya hivi, natoa pongezi waziwazi, natambua juhudi za kila mshiriki. Iwe ni kwenye mkutano, barua pepe au hata mazungumzo ya kawaida. Pili, najifunza kutokana na mafanikio. Tunatafakari kilichofanya tufanikiwe ili tuendelee kutumia mbinu hizo siku zijazo. Kwangu kusherehekea mafanikio si anasa ni njia ya kujenga morali na umoja wa timu.

Napenda kula popcorn, kwa sababu popcorn ni snack maarufu sana hasa wakati wa kuangalia movie, mpira au kutulia tu na marafiki. Ziko nyepesi, rahisi na unaweza kuzifanya ziwe tamu. Au chumvi kulingana na muda.